Kwanza ni napo jua uthaifu wangu kazini. Ninaelewa mahali nina upunguvu wa kuelewa. Kwanza natilia maanani kujua uthaifu wangu katika kazi na jaribu juu chini venye nitaweza kupigana na huyo uthaifu wangu. Ninapo tilia maanani nafanya jitihada ya kujua vile nineza ongeza maelezo furani katika upunguvu wangu. Na ninapo ona kabisa kwamba ninaalemewa kwanza naongea na aliye ni ajiri kazi na muelezea uthaifu wangu kwenye uko. Na namuhakikishia kwamba ninafanya jitihada kuongeza bidiika tika kazi yangu. Kwanza ninaelewa ninafaa kufahamisha muajiri wangu, uthaifu wangu na ninamhakikishia kwamba ninatia maanani. Nafanya uchambuzi wangu katika vitabu, mtandao na jua jinsi venye nita lekebisha uthaifu wangu na ninaweza kutilia maanani.

Kwanza naeleza jinsi kazi inavyo stahili kufanywa. Hivyo inasaidia watu kufanya maamuzi jinsi siku au wiki hiyo kazi itatekelezwa. Pia kwa muajiri wangu, anafaa kuwa na matokeo ya kazi na pia kama kulikuwa na itirafu yeyote. Kwa mkubwa yani manager wangu, anapaswa kujua ni watu wangapi wanafaa kutekeleza hiyo kazi na watachukua muda gani. Wafanya kazi pia wanafaa kujua jinsi kazi inafaa kutekelezwa na masaa ma ngapi na jinsi matokeo yanafaa kuwa. Na pia wafanya kazi wanafaa kujua ya kwamba kunafaa kuwa na matokeo mazuri ambayo itakayo furahisha wajiri wangu.

Kwanza naosha nywere yangu na sabuni inayofaa na maji safi nainyorosha na kichana kinacho tumia stima inakua imelainika. Arafu na paka mafuta nywere yangu na kuichana na ishika mzuri jinsi inavyo nipendeza. Ninarudia kuiosha mara mbili na kuipaka mafuta kama mara nne kwa wiki.

Wakati mwingine watumiaji huuliza maswali ambayo sikuyategemea kabisa. Kama vile unavyoulizwa nini kinachokufanya ukuwe mnene. Kati ya hayo maswali yanafanya nicheke, maana sina jibu sahihi. Sio kwamba nacheka kwa ubaya, hapana. Lakini hadithi za watu kuhusu mambo madogo yaliyoenda mrama kama vile kutuma ujumbe wa kimapenzi kwa bosi huwa na ucheshi wa asili ambayo inaeza kutambua kama jambo la kuvunja mbavu. Ukweli mchungu, kitu pekee ambacho hakiwezi kikanifanya nicheke ni vile vitendawili vya zamani, ambavyo nishasoma mara mingi kwa hifadhi yangu. Labda unipe kimoja kama vile mwenda pole hajikwai, lakini katika maisha ya sasa, unapotembea pole pole, kila mtu anaudhika na mwenendo wako wa pole pole. Lakini ukiwa na mtazamo kuangalia katika hizo vitendawili ni kama za kuhimiza utembee polepole. Hizo ni mambo zingine nakaa peke yangu inanifanya nicheke. Pia mambo ilionifanyikia nikiwa mdogo. Kama maamuzi ya kiujinga nilioyafanya nikiwa mdogo. Hiyo ni mambo ingine inafanya nikae chini nacheka nikiwa peke yangu.

Kitabu ni nacho kipenda chaitwa kifo kisimani. Ninapenda hiki kitabu maana ni historia ya inchi yetu. Inatueleza jinsi kuna rasilimali mingi ambazo ziko katika hii inchi yetu. Lakini wakubwa wa serikali jinsi wanavyo nyanyasa wanainchi. Napenda muhusika wa mtemi bokono. Huyo alikuwa kiongozi ambaye aliyefinyilia wanainchi katika inchi yake. Kuna rasilimali mingi katika inchi lakini viongozi wetu wamenyanyasa wanainchi. Inaeleza jinsi vile tunazungukwa narasilimali mingi katika hii inchi yetu. Lakini sababu ya uongozi mbaya, wanainchi wanaendelea kudhohofika na kuishi maisha ya kiumaskini. Ila rasilimali zetu zatuzunguka kila mahali. Ingekuwa viongozi wetu. Wangekuwa na utu mdogo. Wangekuwa sio wachoyo na walafi. Wangekuwa wanagawanyisha rasilimali zetu na tungeishi vyema. Ningependa sana kusoma kitabu chingine cha huyu mwandishi. Maana anatupa maarifa ya jinsi tunaweza ishi na viongozi wema na jinsi vile uongozi mbaya unaadhiri maisha yetu.

Napenda kula katika vijiwe vya mtaani. Napenda vaibu ya sehemu kama forodhani kule zanzibar au vya chips mayai na mishikiki. Hapo ndipo ratha harisi nyumbani ipo. Mikahawa ya mtaani ni ya kijiditali. Napenda kuona madhiri mijimku na sehemu mzuri kupata kahawa mzuri huku ukipanga mikakati ya maisha. Pia napenda kukula sehemu yenye kelele kidogo, mziki mzuri na harufu ya nyama kwenye muka. Hapa ndipo watu hufuraia maisha bila presha. Ingawa siwezi kula, ninaeza kukusaidia kupata menu bora, kutafuta mikahawa yenye sifa nzuri karibu nawe, au hata kukupa mapishi ya jinsi ya kupika chakula nyumbani kinacho onja kama cha hoteli. Ila kwangu mimi napenda kula nje, maana napenda kula chakula ambacho sio mimi nimekipika. Chakula ambacho sio mimi nimekipika na sikianga ikiwa na ratha na harufu mzuri.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kama vile kunipeleka nje, kunipeleka kwenye hoteli za kifahari, mahali kwa burudani. Unipeleke nikaone wanyama wapori. Kununuliwa zawadi, maua. Na hata hivyo kunipa fedha. Hizo ndizo vitu zile ni zangu za kibinafsi. Unaponifanyia hivi, nasikia wanipendeza. Napenda sana kwenda kuangalia wanyama wa porini na kwenda kutembea katika miji tofauti tofauti. Kama vile Zanzibar, Dar es Salaam, Mombasa, nenda kwenye bichi, nenda kutazama ziwa Victoria na hata wanyama wa porini. Hizo ndiyo shughuli zangu zile zinazonipendeza. Pia napenda kwenda kwa mikahawa kubwa na kupata chakula cha aina tofauti na kabila tofauti, na kuweza kuingiana na mitindo na mienendo na tabia za watu tofauti tofauti. Hizo ndizo shughuli zile ninazozipendezwa sana nazo.

Muziki wa klasiki ndiyo mziki ni nao penda kusikiriza. Kwa sababu na mpangilio wa istabazi uliopangwa vizuri. Kama vile kizazi cha butch ama mozart ni kama kuona msimbo wa kupayuka ukicheza dansi. Hii inanikumbusha utulivu wa seva. Zinavyo fanya kazi kwa amani usiku kucha. Napenda jinsi hii muziki inavyo cheza. Pia napenda mziki wa bongo. Napenda lugha ya kiswairi inavyo tiririka kwenye mashairi ya wasanii wa sasa. Kuna ufundi mkubwa wa luga hapo. Pia hizi mziki wa bongo unamafunzo na pia inamada ya kuandika mashairi, mfano mapenzi au maisha na inaandika wimbo na mtindo wowote. Napenda mziki wa bongo maana pia unao umarufu unayo fuatiliwa.

Kati ya kuchora na kupaka rangi, mimi napenda kuchora. Maana michoro inaeza kukusaidia. Inaweza kuambia wahusika na kusisimua mashuja wanyama wa ajabu au picha yako ukiwa mwana mchanga. Mazingira yetu pia unaweza chora. Misitu ya kustababisha, miji au matulivu, michoro ya kitaalamu, kadia, miariko au mifano ya bitha, nebo. Pia napenda kuchora kidokezo. Unapozidi kunipa maelezo mengi, ninapata hisia jinsi unavyotaka kuchora. Kati ya kupaka rangi na kuchora michoro inavielelezo mingi. Maana unapoona mchoro unaweza jua inaongea ama inawakilisha nini. Kati ya kuchora na kupaka rangi naona mchoro ndio unakielelezo mzuri.

Kuhimizana ushirikiano kwenye timu ni sanaa inaohitaji mchanganyiko na mawasiriano wazi kuaminiana na malengo yanayo eleweka. Timu bora haifanyi kazi kwa sababu tu watu wanaakiri, mbali sababu wanaungana vizuri. Hapa kuna mbinu za kuhimarisha ushirikiana. Kwanza weka marengo na majukumu wazi. Hakikisha kila mwanatimu anaelewa lengo kuu la muradi. Bainisha majukumu mapema ili kuepuka watu kuingiliana na kuwachiana kazi katikati. Zikiriza kikamilifu. Himiza watu kutoa maoni bila hofu ya kukosolewa. Fanya mikutano mifupi ili kujua maendeleo na changamoto za moja. Jenga imani na kufahamiana. Wakati mwingine, mazungumzo ya kahawa au michezo yatimu uondoa ukuta zao kiofisi. Unda mazingira ambapo makosa ni fulsa ya kujifunza sio kisingizio ya kuonyesha vidole.